Mara nyingi mimi hucheza na mpenzi wangu kwa namna ambayo hujenga ukaribu, furaha na amani ya moyo. Michezo yetu si ya kushindana bali kushirikiana ya kicheko na mazungumzo yanayotiririka bila shinikizo. Huanzia kwenye mambo madogo kumficha kitu, kumtamania, kumtania, akikitafuta. Kucheza karata sebuleni jioni na kupiga hadithi za kuchekesha zinazoishia kicheko kisichoisha. Katika michezo hii, tunajifunza kusoma hisia za wenzetu, kujua lini acheke, lini atulie, na lini aseme jambo linalogusa moyo. Wakati mwingine, tunapenda kucheza michezo ya nje. Tunapotembea bustanini au kwenye uwanja ulio wazi, hujitokeza tabasamu la kweli usoni mwake, anaponishika mkono na kunivuta nikimbie nae. Hapo ndipo naona uzuri wa urafiki, uliokuzwa na upendo, hakuna hofu ya kuonekana mjinga, hakuna aibu ya kuanguka na kusimama tena. Hata tukichoka tunakaa chini, tunashiriki maji na hadithi za maisha, tukicheka jinsi tulivyokuwa watoto kwa dakika chache. Ndani ya nyumba, michezo yetu hubadilika kuwa ubunifu. Tunaweza kuweka muziki mwepesi, kucheza densi za kiholela bila kufuata hatua rasmi. Kila mmoja wetu, hutoa wazo, mwingine hupokea kwa furaha. Mara nyingi, tunaishia sakafuni tukicheka. Tukijua kuwa densi haikuwa muhimu kuliko muda tulioshiriki. Katika nyakati hizi, naona jinsi mawasiliano yasiyo na maneno yanavyokuwa na nguvu, mtazamo wa macho, ishara ndogo, au kicheko cha ghafla kuleta ukaribu wa pekee. Pia, tunapenda michezo ya mawazo. Tunapochagua michezo wa maswali au changamoto ndogo huibuka tabia zetu za ndani. Yeye hupenda maswali yanayohusu ndoto za baadaye nami napenda yale yanayogusa kumbukumbu za utoto. Tunapojibizana, tunafunua sehemu za nafsi zetu kwa uaminifu. Hapo ndipo, napata nafasi ya kumjua zaidi, anavyofikiri, anavyohisi, na anavyotazama dunia. Michezo hii hufundisha kusikiliza, si tu kusikia. Wakati wa mapumziko ya jioni, tunapika pamoja na kugeuza kazi hiyo kuwa mchezo. Tunagawana majukumu kwa mzaha, nani atakata vitungu bila kulia, nani atachanganya mchuzi kwa midundo ya muziki. Hata makosa madogo, kama chumvi, kuwa nyingi kidogo hugeuka kicheko. Mwisho wa yote, tunakula chakula, tulichotengeneza pamoja, tukijivunia ushirikiano wetu. Michezo yetu pia, hutusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kazi ya siku ndefu, tunapopata dakika chache za kucheza mizigo ya akili hupungua. Tunapokumbatiana kwa kicheko nahisi uzito ukipungua na pumzi kuwa nyepesi. Ni kama kukumbuka mioyo yetu kwamba furaha ipo katika mambo rahisi muda uaminifu na uwepo wa mtu unayemjali na kumwamini. Kuna nyakati tunapenda michezo ya ushindani wa kirafiki. Ndani ya daima kwa heshima, tukiwa tunacheza bao au mchezo wa bodi, hushangilia ushindi wenzetu bila wivu. Tunajua kuwa ushindi halisi ni ule wa pamoja, kujifunza kushindwa, kushinda kwa moyo moja, hapo ndipo ninapothamini zaidi uhusiano wetu. Michezo inakuwa daraja ama darasa la maisha. Kwa ujumla, kucheza na mpenzi wako, ni lugha yetu ya furaha, ni njia ya kuonyesha mapendo, bila maneno mengi, ya kujenga kumbukumbu ambazo zitabaki, hata siku zitakapokuwa ngumu. Kila kicheko na kila mchezo, kila dakika, tunatumia pamoja, hutengeneza msingi imara wa uhusiano yetu.

Uzoefu ambao umenifundisha zaidi ni ule nilioupitia wakati nilipokutana na changamoto kubwa ambayo sikutegemea. Lakini badae ikawa darasa la maisha lisilo sahulika. Uzoefu huu ulinifundisha thamani ya subira vumilivu na kujitambua zaidi ya chochote nilichowahi kujifunza darasani au kusoma kwenye vitabu. Ilikuwa kipindi chambacho, kilikuwa nimeweka matumaini makubwa sana katika mambo muhimu maisha ni mwangu. Nilikuwa nimepanga, nikajituma na nikatoa nguvu zangu zote kuhakikisha mambo yanaenda kama nilivyo tamani. Lakini nikiwa kwenye njia sahihi nikiwa na uhakika kwamba juhudi zangu zinge zalisha matunda. Hata hivyo mambo hayakuenda kama nilivyo tarajia. Kwa mara ya kwanza nilikumbana na kushindwa. Kwa kiwango ambacho kiliniumiza moyo na kunifanya nijitilie shaka. Wakati huo nilihisi kukata tamaa. Nilijiuliza maswali mengi, nilikosea wapi, kwanini, kwanini mimi. Na je, ninauwezo wakuendelea hisia za huzuni na kukosa mwelekeo zili nitawala. Nilijikuta nikijitenga na watu, nikifikiri sana na wakati mwingine nikilaumu mazingira au watu waliyokuwa karibu nami. Lakini kadri siku zilizopita nilianza kutambua kwamba kukaa katika hali hiyo hakunge nisaidia chochote. Hatua ya kwanza ya kujifunza ilikuja pale nilipoamua kukubali ukweli nilikubali kwamba nimekosa mahali fulani au kwamba mambo mengine yako nje ya uwezo wangu kuyathibiti. Kukubali kuku huku kulinipunguzia mzigo mzito moyoni. Nilielewa kuwa kushindwa si mwisho wa safari. Bali nisehemu ya safari yenyewe. Hapo ndipo nilipoanza kujifunza kwa kina. Uzoefu huu ulinfundisha umuhimu wa Subira. Nilijifunza kwamba si kila jambo hutimia kwa wakati unaotaka. Kuna wakati maishani maisha hutulazimisha kusimama, kutafakari na kujipanga upya. Subira ilinsaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi na kunifanya ni thamini michakato siyo matokeo peke nilielewa kuwa mafanikio ya kweli hujengwa hatua kwa hatua hata kama wakati mwingine hatua hizo zinauma pia uzoefu uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa msaada kutoka kwa wengine nilijifuza kuwa si udhaifu kuomba msaada bali ni hekima watu wachache waliokuwa karibu nami walinipa moyo ushauri na matumaini. Maneno yao yalinisaidia kuona mwanga wakati nilipokuwa gizani. Nilielewa kuwa maisha ni safari ya pamoja na kwamba kushirikiana kwa wengine hukupa nguvu ya kusonga mbele. Leo, ninapo tazama nyuma nina ushukuru ule uzoefu wangu licha ya maumivu niliyoyapitia. Ulinijenga kuwa mtu mwenye hekima zaidi, muvumilivu zaidi, mwenye mtazamo chanya, juu ya maisha. Ulinifundisha kwamba changamoto si adui. Bali ni walimu wakubwa wa maisha, bila kupitia hali kama ile, nisinge kuwa mtu nilie leo. Kwa hivyo, uzoefu ambao umenifundisha zaidi, si ule wa mafanikio peke, bali ni ule wa kushindwa kuinuka tena. Ni zuoefu ulio nifanya, niamini kwamba haijalishi ni marangapi unaanguka. Kilicho muhimu ni ujasiri wa kusimama tena na kuendelea mbele. Hilo ndilo, somo kubwa ambalo, nitalibeba maisha yangu yote.

Baada ya vipimo vya macho kuthibitisha mapongufu yangu, nilianza kuvaa miwani. Na hapo ndipo safari mpya ya maisha yangu ilipoanza. Awali, sikuwahi fikiria kwamba macho yangu yalikuwa natachizo kubwa kiasi cha kuhitaji msaada wa miwani. Nilidhani uchovu wa macho, maumivi ya kichwa, na kuona vitu kwa ukungu, mara kwa mara. Vilikuwa ni mambo ya kawaida tu ya nayotokana na kazi nyingi au kutumia mudamrefu kuangalia skrini. Lakini kadiri siku zilizopita hali hii ilianza kunisumbua zaidi na kuathiri maisha yangu ya kila siku. Nakumbuka siku moja niliyokuenda hospitalini kwa vipimo vya macho. Nilikuwa na wasiwasi mwingi na hofu kidogo. Nikiwaza nitakachokikuta. Daktari wa macho alinipokea kwa utulivu na kunifanyia vipimo mbali mbali. Nililazimika kusoma herufi ndogo ukutani. Kuangalia mwanga mkali, kujibu maswali, kadha kuhusu maumivu ya macho niliyokuwa na yapata. Ilipofiku wakati wa majibu, daktari aliniambia kuwa kwa upole kwamba macho yangu yalikuwa na mapungufu fulani. Na kwamba ningehitaji kuanza kuvaa miwani. Habari ile ilinipata kwa hisia mchanganyiko. Kwa upande mmoja nilifurahi kwa sababu hatimaye nilikuwa nimepata chanzo cha matatizo yangu. Lakini kwa upande mwingine nilihisi huzuni na hofu, nilijiuliza maswali mengi. Je, nitazoea kuvaa miwani, watu watanichukuliaje, na je maisha yangu yatabadilika vipi. Nilikuwa na hofu ya kuonekana tofauti na nilivyo zoea. Na pia nilikuwa na wasiwasi kuhusu gharama na usumbufu wakuitunza miwani. Siku ya kwanza kuvaa miwani, bado iku wazi akilinimuangu. Nilipoivaa na kufungua macho yangu vizuri nilishangaa sana. Dunia niliona ilikuwa tofauti kabisa. Vitu vilikuwa wazi zaidi, rangi zilionekana kunga, maandishi niliokuwa nikiyasoma kwa shida yalikuwa rahisi kuyaona. Nilihisi ya kwamba, pazia lilikuwa limaondolewa machoni mwangu. Ilikuwa furaha ya ainayake, furaha ya kugundua kuwa kwa muda mrefu, nilikuwa nikiishi bila kuona ulimwengu kwa kwa uhalisia wake kamili. Hata hivyo, haikuwa rahisi kuzoea ya mara moja. Kulikuwa na nyakati nilihisi miwani inanibana, inanipa maumivu kidogo masikioni. Au kunifinya rahisi kichefu chefu kidogo kwa hasa mwanzoni. Wakati mwingine nilisahau kuivaa na niliacha mahali fulani na kujikuta nikiona dunia kwa ukungu tena. Lakini taratibu nilianza kuizoea miwani kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Changamoto ingine ilikuwa ni mtazamo wa watu. Baadhi wali nishangaa, wengine wali nitania kwa mzaha na wachache walinipa maneno ya kunitia moyo. Nilijifunza kupuuza kauli zizozo jenga na kujiamini zaidi. Nilielewa kwamba kuvaa miwani hakunifanyi niwe dhaifu. Bali kuna nionyesha kuwa ninajijali na kuchukua hatuwa za kuboresha maisha yangu. Kadri siku zilipopita, nilianza hata kuipenda miwani yangu. Ni kachagua, fremu, zinazo nifaa na kunifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Kupitia uzoefu huu nilijifunza masomo makubwa kuhusu kujikubali. Nijifunza kwamba kila mtu ana mapungufu yake ya mwili au ya kiakili. Na kwamba mapungufu hayo hayapasi kutufanya tujione duni. Badala yake yanapaswa kutufundisha namna ya kujipenda na kujithamini zaidi. Miwani ikiwa si tu chombo cha kusaidia macho yangu bali pia ishara ya kukubali, ukweli na kuendelea mbele bila aibu. Leo kuvaa miwani ni jambo la kawaida kabisa kwangu. Si iyoni tena kama mzigo, bali kama rafiki ya nisaidia kuona dunia kwa uwazi na uwelewa zaidi. Imenifundisha kuwa afya ni muhimu sana na kwamba kusikiliza mwili wangu ni jambo la hekima. Zaidi ya yote imenikumbusha kwamba wakati mwingine tunahitaji msaada mdogo ilikuona njia yetu vizuri zaidi maishani na hakuna ubaya wowote katika kukubali msaada huo.

Hivi ndivyo mimi ninavyopenda kujifunza mambo mapya safari ambayo imekuwa sehemu muhimu katika maisha yangu ya imenijenga kwa njia nyingi kwangu kujifunza si tukio la mara moja tu wala jambo la kulazimishwa bali ni mchakato unaoendelea unaohitaji hamu, nidhamu na moyo wa uvumilivu kila ninapokutana jambo jipya na lichukulia kama fursa ya kukuza akili na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia. Kwanza kabisa, mimi napenda kuanza kwa kuuliza maswali. Mimi huamini kwamba maswali ndiyo mlango wa maarifa. Ninapokutana na mada au ujuzi mpya huwasiogopi kuuliza kwanini. Inafanyaje kazi au inamanufaa gani kwangu. Maswali hunisaidia kuelewa kwa kina. Baada ya kukariri juu juu wakati mwingine huonekana kama maswali yangu ni mengi. Lakini kwangu ndiyo njia bora ya kujenga msingi imara wa kile ninachotaka kujifunza nji nyingine ninayopenda ni kusikiliza na au kutazama. Mimi hujifunza sana kwa kuchunguza wengine. Kuona mtu akifanya jambo flani hunipa picha halisi kuliko kusoma maelekezo peke. Iwe ni kazini, shuleni, hata nyumbani. Napenda kuangalia kwa makini jinsi wengine wanavyo tekeleza kazi zao. Kutokana na hilo, hujaribu kuiga atua kwa hatua. Ni kirekebisha pale ninapokosea mpaka nianze kuelewa vizuri. Pia mimi napenda sana kujifunza kwa vitendo. Kwangu kufanya ndio kujifunza halisi. Baada ya kupata maelezo ya awali hujitahidi kujaribu mwenyewe hata kama nitaanza kwa kufanya makosa. Makosa hayanivunji moyo badala yake hunipa somo laziada. Kila kosa hunionyesha njia sahihi zaidi na kunifanya nijiamini pole pole. Hii ndiyo sababu ninapenda changamoto kwa sababu huu nilazimisha kufikiria kutumia kile nilichojifunza. Kujifunza kupitia kusoma na kutazama maudui mbali mbali pia ni sehemu ya mtindo wangu. Napenda kusoma vitabu, makala na wakati mingine kutazama video za kielimu mtandaoni. Njia hii hunisaidia kupata mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbali mbali. Ninapokutana na wazo jipya hulilinganisha na uzoefu wangu na maarifa niliyokuwa nayo awali. Hii hunisaidia kuelewa kwa upana na kwa undani zaidi. Zaidi ya hayo napenda kujifunza kwa kushirikiana na wengine. Mijiadiliano hunipa nafasi ya kusikia mawazo tofauti kunifanya nione mambo kwa mtazamo mpana. Wakati mingine mtu anaweza kuona suluhisho ambalo mimi sikuliona. Kupitia mazungumzo, hujifunza si tu maarifa mapia, bali pia stadi za mwasiliano na uvumilivu wakusikiliza. Hii ime nisaidia kukua, si kielimu tu bali kijamii. Napojifunza jambo jipya, napenda pia kujipangia malengo madogo madogo. Badala ya kuangalia jambo kubwa lote maramoja, huligawanya katika sehemu ndogo ndogo, zinazoeleweka. Hii hunifanya nisiwe na hofu na kunipa motisha kuendelea kila ninapofikia hatua fulani. Kila mafanikio madogo hunipa nguvu ya kusonga mbele na hamu ya kujifunza zaidi. Muhimu zaidi napenda kujifunza kwa kujitathmini. Baada ya muda flani hujiuliza nimejifunza nini. Ninaeza kutumia aje ujuzi huu na ni wapi ni nahitaji kuboresha. Kujitathmini hunisaidia kuona maendeleo yangu na kufanya nijue kuwa kujifunza ni safari sio na mwisho. Hakuna wakati mtu anasema nimemaliza kujifunza kila siku huleta jambo jipya. Kwa ujumla, hivi ndivyo na amini navyopenda kujifunza mambo mapya. Kwa kuuliza maswali, kuchunguza, kufanya kwa vitendo, kusoma, kushirikiana na wengine na kujitathmini. Mtindo huu umenisaidia kukua pole pole lakini kwa uhakika. Umenifundisha kuwa maarifa ni nguvu na kwamba mtu anaejifunza kila siku uendelea kubadilika na kuwa bora.

Nikiwa na marafiki zangu, mimi napenda kutumia muda kwa njia, inayonipa furaha, amani na hisia kwa sehemu ya kitu cha maana. Urafiki wangu si tu kuwa pamoja, bali ni kushirikiana mawazo, hisia na kumbukumbu ambazo, hubaki moyoni kwa muda mrefu. Kila ninapokuwa na marafiki zangu, huji hisi huru kuwa mimi mwenyewe bila kuogopa kuhukumiwa. Kwanza kabisa napenda sana kuzungumza na marafiki zangu. Mazungumzo yetu mara nyingi huwa ni ya wazi na kutoka moyoni. Tunaweza kuzungumza maisha, kazi, ndoto zetu, changamoto, tunazokutana nazo na wakati mwingine hata mambo ya kuchekesha yanayotokea kila siku. Mazungumzo haya hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu na pia kusikiliza wengine. Kupitia kusikiliza, kujifunza mengi kuhusu maisha na mitazamo tofauti. Pia napenda kucheka na marafiki zangu. Kicheko ni sehemu ya muhimu ya sana ya urafiki wetu. Na kuna wakati tunakumbushana matukio ya zamani. Makosa tuliwai kufanya au visa vya kuchekesha vilivyo tupata kicheko hicho hutupunguzia msongo wa mawazo na kutufanya tusahao. Kwa muda matatizo ya maisha. Kwangu kucheka na rafiki ni tiba ya moyo. Nikiwa na rafiki zangu, napenda pia kushiriki shughuli mbali mbali. Wakati mwingine napenda kukutana na kula pamoja, iwe ni chakula cha nyumbani au mahali tulivu. Kushiriki chakula huongeza ukaribu na hutupa muda wa kuzungumza kwa utulivu. Nyakati nyingine, tunapenda kutembea, kusafiri kwa matembezi mafupi na kushiriki michezo, inayotufanya tuwe hai na wenye furaha. Zaidi ya hiyo, napenda kubadilisha mwazo na marafikiza angu. Kuna wakati tunakaa na kujadili mambo ya maendeleo, mipango ya baada ye, hata fursa mpya zinazoweza kubadilisha maisha yetu. Kila mmoja hutoaa wazo lake, kupitia mijadiliano hiyo, hupata mwanga mpya. Marafiki hunipa motisha, wakufikiria zaidi na kunitia moyo, nisikate tamaa. Nikiwa na marafiki zangu napenda kuwa msaada wao na pia kupokea msaada wao. Kuna nyakati za furaha na pia nyakati za huzuni. Wakatu wa shida napenda kusikiliza kutoa ushauri na pale inapohitajika au kuwa bega la kuegemea. Hivyo hivyo ninapokumbwa na changamoto marafiki zangu hunipa nguvu kuendeleza uhusiano huu na kusaidiana kunifanya nitambue thamani ya urafiki wa kweli.

Kulima ndiko ama ndio njia yangu ya pekee ya kumudu maisha. Na kwa muda mrefu imekua utu wa mgongo wa safari yangu ya kujitaftia na kujijenga. Nilipokuwa mdogo sana sikuwa na ufahamu mkubwa wa maana ya kilimo katika maisha ya binaadam. Niliona ni kazi ya kawaida tu inawayohitaji nguvu nyingi na kutoa faida ndogo. Lakini kadiri nilivyokuwa na kukumbana na uhalisia wa maisha nilianza kuelewa kuwa ardhi ina hazina kubwa na yule anayejua kuitunza na kuithamini hufaidika. Maisha hayakuwa rahisi kwangu kulikuwa na changamoto nyingi za kifedha mahitaji ya kila siku na ndoto ambazo zilionekana kuwa mbali kufikiwa. Katika mazingira hayo kulima ikawa chaguo langu la kweli. Sikuwa na mtaji mkubwa wala fursa nyingi kama wengine. Lakini nilikuwa na kipande cha ardhi nguvu ya kufanya kazi nilikuwa pia na imani kwamba juhudi zangu hazingepotea bure. Niliamua kuanza na kile nilichokuwa nacho. Bila kusubiri hali iwe kamilifu. Mwanzoni haikuwa rahisi. Kulima kunahitaji subira kubwa, nilipanda mbegu bila uhakika wa kuvuna, nikitegemea mvua na hali ya hewa ambayo sikuweza kuthibiti. Kulikuwa na nyakati za kukata tama, hasa mazao yalipoharibiwa na ukame magonjwa ama mafuriko. Wakati mwingine nilivuna kidogo sana kiasi cha kunifanya nihoji kama kweli kilimo kingeweza kunimudu. Lakini kila nilipotaka kukata tamaa nilikumbuka kuwa sina njia nyingine ya haraka na hiyo niliendelea kusonga mbele. Kadiri muda ulivopita nilianza kujifunza zaidi kuhusu kilimo. Nilijifunza umuhimu wa kupanga msimu wa kupanda, kuchagua mbegu bora na kutumia mbinu sahihi za kilimo. Nilielewa kuwa kilimo si kuchimba na kupanda bali ni sayanzi na sanaa inayoitaji maarifa. Kila msimu ulikuwa darasa jipya na kila kosa lilinifundisha jambo muhimu. Polepole matokeo yakaanza kubadilika. Mavuno yalianza kuimarika, maisha yangu nao yakaanza kubadilika. Nilianza kumudu mahitaji ya msingi ya chakula, mavazi na ada ndogo ndogo. Kilimo kikanipa heshima binafsi kwa sababu nilijua kile nilichokuwa nacho kilitokana na jasho langu mwenyewe. Nijifunza kujitegemea na kutothamini sana misaada bali kuthamini kazi na mikono yangu. Kilimo pia kimenifundisha nidhamu ya uajibikaji. Unapopanda huwezi kuacha shamba bila kulitunza. Lazima uamuke mapema, ufuatilie mazao na kuchukua hatua mapema matatizo yanapojitokeza. Masha yangu yakawa na mpangilio. Nikajifunza kuthamini muda. Kila siku shambani ilikuwa na lengo. Na kila jioni nilijua nimefanya jambo lenye maana. Zaidi ya kunimudu kifedha kilimo kimenipa amani ya moyo. Kuwepo shambani kuiona mimea ikikuwa na kushuhudia matunda ya kazi yangu hunipa furaha ya kipeke. Hunifanya nihisi kuwa karibu na maumbilime ya kumshukuru mungu kwa baraka za ardhi. Katika dunia iliojaa presha na mashindano shamba langu limekua mahali pa kutafakari na kupata nguvu mpya. Leo, ninaposema kulima ndiko njia yangu ya peke ya kumudu, nasema kwa fahari na amani, najua safari bado ni ndefu, na changamoto hazijaisha, lakini najua pia kwa bidii, maarifa na uvumilivu, ardhi itaedelea kunilisha na kunikuza. Kilimo si kazi tu kwangu, bali ni maisha, ni mwalimu, na ni tumaini langu, la leo na kesho.

Wakati umeme unakatika, mimi hujaribu kubadilisha hali hiyo kwa kua fursa badala ya kero. Katika dunia sasa, umeme umekua sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku, kuanzia kazi, mawasiliano, hadi burudani. Kwa hiyo, umeme unapopatikana hafla mara nyingi huzababisha usumbufu na kuvuruga mipango. Hata hivyo kupitia uzoefu na kuzoea hali hiyo nimejifunza namna ya kuendelea na shuguli zangu bila kupoteza utulivu. Kwanza kabisa wakati umeme unakatika mimi hutulia na kukubali hali hiyo badala ya kukulalamika au kukasirika hujikumbusha kuwa kukatika kwa umeme ni jambo ambalo mara nyingi liko nje ya uwezo wangu kukubali, hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kufikiria ni nini cha kufanya badala yake. Utulivu wa mwanzo, hunisaidia kupanga hatua zinazofuata kwa busara. Baada ya hapo, mimi hutumia vyanzo mbadala vya mwanga. Huwa na tochi, taa ya dharura na wakati mwingine mshumaa, ambayo hunisaidia kuendelea kuona mazingira yangu. Mwanga huu mdogo hunipa nafasi ya kuendelea na kushugulika rahisi bila kujiumiza au kujisikia niko gizani kabisa. Pia hunifanya nihisi salama zaidi hasaa nyakati za usiku. Wakati umeme umekatika, mimi hupunguza matumizi ya vifaa vinavyotegemea umeme na badala yake huchagua shuguli zinazohitaji umeme. Mara nyingi, huu hua ni wakati mzuri wa kuzungumza na watu waliopo karibu nami. Mazungumzo haya hunijenga na kuimarisha mahusiano. Kwa sababu hakuna usumbufu wa simu au televisheni. Tunashirikiana mawazo hadithi na wakati mwingine vicheko. Jambo linalofanya muda upite kwa haraka. Pia mimi hutumia muda huo kujisomea au kutafakari. Ikiwa kuna mwanga wa kutosha husoma vitabu au kuandika mawazo yangu. Kukatika kwa umeme hunipa nafasi ya kukaa kimya. Kutafakari juu ya siku yangu na kupanga mipango ya baadae. Katika dunia yenye kelele nyingi muda huu wa utulivu hua ni thamani sana. Kwa kuwa mimi pia hujihusisha na kilimo na kazi ya mikono. Wakati mwingine hutumia muda huo kufanya shuguli ndogo ndogo zisizo hitaji umeme. Ninaweza kupanga zana zangu. Kukagua mipango ya shamba au kufanya kazi ndogo za mikono. Hii hunifanya nihisi bado naendelea kuwa na njia ya tija. Hata bila umeme. Wakati umeme unapokatika, mimi pia hujifunza kuwa mbunifu. Huangalia kile kinacho nilichonacho na kutafuta namna bora ya kukitumia. Ikiwa simu inachaji kiasi, hujitahidi kuitumia kwa uangalifu kwa muda muhimu tu. Mimi imenifundisha nidhamu na umuhimu wa kutothamini sana vitu vya kisasa kupita kiasi. Zaidi ya yote kukatika kwa umeme hunikumbusha thamani ya umeme katika maisha yetu hunifanya nitambue jinzi tunavyo utegemea na kunifanya nithamini zaidi unapokuwepo. Pia hunikumbusha kuwa maisha yanaweza kuendelea. Hata pale tunapokosa vitu tulivyozoea. Mradi tu tuwe na mtazamo chanya. Kwa ujumla wakati umeme unakatika mimi hutulia kutumia mbinu mbadala, hujishugulisha na shuguli zisizohitaji umeme kutumia muda huo kujiendeleza na kuimarisha mahusiano badala ya kuona kukatika kwa umeme kuwa kikwazo nimejifunza kukiona kama muda wa mapumziko na kujikumbusha mambo ya msingi maishani mwangu kila wakati.

Mimi huwasiliana na wafanikazi wenzangu kwa njia zilizo wazi zenye heshima na zinazolenga kujenga uelewano kazini. Mawasiliano kwangu ni nguzo muhimu sana ya mafanikio ya kazi yoyote. Kwa sababu bila mwasiliano mazuri hata timu yenye uwezo mkubwa inaweza kushindwaa kufikia malengo yake. Ndio maana nimejifunza kuthamini sana namna ninavyo ongea kusikiliza na kushirikia na wengine kazini. Kwanza kabisa, mimi huwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kuzungumza, ana kwa ana, pale inapowezekana. Mazungumzo ya moja kwa moja hunisaidia kuelewa mawazo yangu, kwa uwazi, na pia kunipa nafasi ya kuona hisia na mtazamo wa wenzangu. Kwa kuangaliana uso kwa uso, sauti, lugha ya mwili, ninaweza kuelewa vizuri zaidi ujumbe unaotolewa. Njia hii hunisaidia kuepuka kutoelewana ambako mara nyingi hutokea kwenye mawasiliano ya siyo ya moja kwa moja. Pili, mimi huwasiliana kwa kusikiliza kwa makini. Kwangu mawasiliano si kuongea tu, bali ni kusikiliza pia. Napo msikiliza mwenzangu humuruhusu amalize kueleza mawazo yake bila kumkatiza. Baada ya hapo, huuliza maswali ya ufafanuzi pale ninapohitaji kuelewa zaidi. Kusikiliza huku, hunifanya ni jifunze kutoka kwangu kwa kujenga heshima ya pande zote mbili. Katika mazingira ya kazi ya kisasa, mimi pia hutumia teknolojia kuwasiliana. Hutumia simu, baruapepe na ujumbe mfupi kulingana na umuhimu wa taarifa. Kwa ujumbe muhimu, hujitahidi kuandika kwa lugha iliyo wazi, isioleta mkanganyiko. Pia huakikisha nime eleweka vizuri na kufatilia ujumbe umefika na kueleweka pia. Teknolojia hunisaidia kuwasiliana kwa haraka, hasa pale ambapo hatuwezi kukutana ana kwa ana. Mimi kuwasiliana wafanya kazi wenzangu kwa heshima hata panapokuwa na tofauti za mawazo. Katika kazi nikawaida kuwa na mitazamo tofauti, lakini nimejifunza kuwa namna ya kuwasilisha hoja ni muhimu kuliko hoja yenyewe. Ninapokosea au kutoa maoni nafanya hivyo hata kwa lugha ya kujenga. Nikilenga suluhisho badala ya kulaumu. Hi ihunisaidia kudumisha mahusiano mazuri na mazingira chanya ya kazi. Pia mimi hujitahidi kuwa wazi na mkweli kwa mawasiliano yangu ikiwa kuna changamoto au kuchelewa kwa kazi. Na napendelea kusema mapema badala ya kuficha. Uwazi hujenga uwaminifu, uwaminifu huimarisha kazi moja wafanya kazi wenzangu wanapojua kuwa ninaweza kuaminika mawasiliano yetu huwa rahisi na yenye tija zaidi. Katika mikutano, mimi huwasiliana kwa kushiriki mawazo yangu kwa ujasiri lakini kwa unyenyekevu. Huwakikisha na changia pale inapofa, lakini pia huwapa wengine nafasi ya kuzungumza. Mimi huamini kuwa kila mtu anamchango wake wakipeke na kusikiliza mawazo ya wengine huongeza ubora wa waamuzi tunao fanya kama timu. Zaidi ya kazi, mimi huwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya kijamii pia. Mazunguzo madogo ya kirafiki hunisaidia kujenga ukaribu na kuondoa ukuta wa kazi. Peke, hii hunifanya ni hisi kuwa sehemu ya timu, si mfanya kazi anayetekeleza majukumu yake. Kwa ujumla, mimi huwasiliana na wafanya kazi wezangu kwa kuzungumza kwa uwazi, kusikiliza kwa makini, kutumia teknolojia kwa busara na kudumisha heshima na uaminifu. Njia hizi zimenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujenga mahusiano mazuri, kazini na kufikia malengo ya pamoja kwa mafanikio.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya samawati na kwa muda mrefu imekua rangi na inayonigusa moyo kwa namna ya kipekee. Kila ninapoitazama huhisi, utulivu, amani na matumaini mapya. Samawati ni rangi tu kwangu, ni ishara ya hisia, ni mawazo na mtazamo wangu kuhusu maisha. Nilianza kuipenda rangi ya samawati tangu nikiwa mdogo. Nilipokuwa nikitazama anga la asubuhi na bahari iliyotulivu. Nilihisi kama kuna ujumbe fulani unanitumia. Anga la samawati lilinionyesha ukubwa wa dunia na kunifanya nifikirie mbali. Ndoto zangu na maisha kwa ujumla. Lilinifanya nitambue kuwa kuna nafasi kubwa ya kufanikiwa mradi tu niwe na imani na uvumilivu. Samawati hunipa utulivu wa akili wakati ninapokuwa na mawazo mengi au msongo wa maisha. Kuangalia rangi hii hunisaidia kupumzika. Ni rangi ambayo hunifanya nijisikie salama mwenye amani na ndiyo maana napenda mazingira yenye rangi ya samawati iwe ni ukuta wa chumba, pazia, hata vitu vidogo kama kalamu na daftari. Rangi hii hunipa mahali na hali kujiamini na kunifanya nifikirie kwa uwazi. Katika maisha ya kila siku, rangi ya samawati imekua sehemu ya mtindo wangu. Napenda kuvaa mavazi ya rangi hii kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye heshima. Watu wengi husema samawati ni rangi ya utulivu na busara. Na mara nyingi nimegundua kuwa ninapovaa rangi hii hujihisi mtulivu zaidi na mwenye kujiamini katika mawasiliano yangu na wengine. Rangi ya samawati pia inanipa motisha wa kufanya kazi kwa bidii. Hunikumbusha maji na anga. Vitu ambavyo haviishi bila mwendo wa na mabadiliko. Maji husonga mbele bila kuchoka. Na anga hubeba mawingu ya mvua na jua bila kuchagua. Hiyo samawati hunifundisha kuendelea mbele. Kuwa mvumilivu na kukubali mabadiliko ya maisha. Zaidi ya hiyo samawati hunifanya nione maisha. Kwa mitazamo chanya. Hunikumbusha matumaini ya siku mpya. Asubui inapochomoza na anga kuwa ya samawati. Hunipa nguvu ya kuanza siku kwa moyo mpya. Hunifanya niamini kuwa licha ya changamoto nilizopitia jana. Leo ni fursa mpia ya kufanya kazi vizuri zaidi. Katika mahusiano yangu na watu rangi ya samawati inanifundisha umuhimu wa utulivu na hekima. Hunikumbusha kuwa sii lazima kila jambo lijibiwe kwa hasira au haraka. Kama samawati ilivyo tulivu. Ndivyo ninavyo jitahidi kuwa mtulivu. Katika maamuzi yangu na mawasiliano yangu. Hii imenisaidia kuepuka migogoro mingi na kujenga mahusiano yenye heshima. Kwa ujumla rangi yangu ya kupendeza ni rangi samawati kwa sababu inaakisi mimi ni nani na ninachoki amini. Ni rangi ya utulivu, matumaini na kina cha mawazo. Kila ninapokutana na rangi hii, huhisi kama ninakutana na rafiki wa karibu, anayenikumbusha thamani ya amani, uvumilivu na kuendelea mbele maishani. Samawati kwangu, si mapambo tu, bali ni sehemu ya safari ya maisha yangu.